Katika kusherehekea mafanikio ya timu mimi hufurahia kwa kupiga nduru, kupiga kelele na kupiga binja ili kuashiria furaha kwa kuwa timu yangu imeweza kuwa washindi mimi hufurahia sana wakati timu yangu inashinda na pia hata naezaamua kujinunulia soda.